Kazi ninayothamini zaidi ni ile inayohusisha kuwasaidia watu moja kwa moja na kuleta mabadiliko chanya. Tika maisha yao, hasa kazi zinazolenga huduma kwa jamii kama vile uwalimu, uuguzi na kazi za kijamii. Kazi za aina hii hunipa hisia ya kurithika kwa sababu si tu zinatoa kipato, bali pia zinachangia maendeleo ya watu na jamii kwa ujumla. Napenda kazi inayohitajima mawasiliano, ushirikiano na uwezo wa kusikiliza matatizo ya wengine na kutafuta suluhisho kwa vitendo. Pia nathamini kazi inayotoa fursa ya kujifunza kila siku, kukuza ujuzi mpya na kujijenga kitaaluma. Kwangu, kazi bora si ile inayolipa vizuri pekee, bali ni ile inayonipa maana, kusudi na kunifanya nijisikie kuwa nina mchango halisi katika dunia ninayoishi.

Ndiyo, naweza kusema kuwa ninavaa saa mara kwa mara kwa sababu inanisaidia sana kupanga na kuthibiti muda wangu wa kila siku. Saa, hunikumbusha kuwahi kazini, kuheshimu ratiba ya mikutano na kutimiza majukumu kwa wakati unaofaa. Pia, ninaiona kama chombo cha nidhamu kwa sababu hunifanya nijali zaidi matumizi ya muda na kuepuka, kuchelewesha mambo. Mbali na umuhimu wake wa kiutendaji, saa pia ni sehemu ya mtindo wangu wa mavazi kwani inaweza kuongeza mwonekano wa nadhifu na kujiamini. Kwa baadhi ya watu, saa ni pambo tu, lakini kwangu ni kifaa muhimu. Kinachonisaidia kuwa na mpangilio mzuri wa maisha, kuongeza uwajibikaji na kuhakikisha kuwa ninatimiza malengo yangu bila kupoteza muda bure.

Msimu ninaopenda zaidi ni msimu wa mvua kwa sababu huleta uhai na upya katika mazingira yanayonizunguka. Wakati huu miti huwa ya kijani kibichi hewa huwa safi na joto hupungua hivyo kufanya hali ya hewa kuwa ya kupendeza. Napenda pia sauti ya matone ya mvua yanayo yanapogonga paa au ardhi kwa sababu hunipa utulivu wa akili na kunifanya nijisikie nikiwa na amani. Msimu wa mvua pia husaidia sana katika kilimo kwani mazao hukua vizuri na watu hupata chakula cha kutosha. Kwa upande wangu binafsi huu ni wakati mzuri wa kutafakari kusoma vitabu na kutumia muda ndani ya nyumba nikiwa nimepumzika. Kwa ujumla, msimu huu hunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira na kunikumbusha umuhimu wa asili katika maisha ya binadamu.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni WhatsApp kwa sababu inanirahisishia kuwasiliana na familia, marafiki na hata watu wa kazi bila gharama kubwa. Kupitia programu hii naweza kutuma ujumbe wa mandishi, sauti, picha na hata kufanya simu za video ambazo huu nisaidia kubaki karibu na watu walio kombali nami. Pia, naitumia kushiriki taarifa muhimu kupanga mikutano na kufuatilia makundi malimbali kazi ya kazi ya umasomo. Mbali na WhatsApp, programu hii inanipa urahisi wa mawasiliano ya haraka na salama. Jambo linalo nifanya nijisikie nimeunganishwa na dunia, wakati wote. Kwa ujumla, ni programu ambayo imekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku kwa sababu inaokoa muda, inapunguza gharama za mawasiliano na inanifanya nijisikie kuwa karibu na watu ninao wa thamini.

Zana za digiti ninazo tumia kila siku ni pamoja na simu janja, kompyuta mpakato na interneti kwa ujumla kwa sababu ndizo msingi wa shughuli zangu za kila siku. Simu janja hunisaidia kuwasiliana, kufuatilia taarifa na kutumia programu mbalimbali kama barua pepe na mitandao ya kijamii. Kompyuta mpakato ninaitumia zaidi kwa kazi rasmi kama kuandika, kufanya utafiti na kuhifadhi taarifa muhimu. Interneti nayo ni muhimu kwa sababu hunipa ufikiaji wa maarifa, habari za sasa na fursa ya kujifunza mtandaoni. Pia natumia zana kama Google Drive kwa kuhifadhi nyaraka, kalenda ya dijiti kwa kupanga ratiba na programu za kumbukumbu ili kumbuka majukumu. Kwa jumla zana hizi za dijiti hunifanya niwe na ufanisi zaidi kuokoa muda na kufanya kazi zangu kwa rahisi katika dunia ya kisasa.

Chakula ninachopenda kulajioni ni chakula chepesi lakini chenye lishe bora kama vile wali au ugali pamoja na mboga za majani na protini kama zamaki au kuku. Napenda mulo wajioni usiwe mzito sana kwa sababu huu nisaidia kulala vizuri bila kuhisi kushiba kupita kiasi. Pia hupendelea chakula kilichopikwa nyumbani kwa sababu huwa na uhakika wa usafi na ubora wa viungo vilivyotumika mara nyingi huambatanisha chakula changu na tunda au kikombe cha chai ya rangi ili kusaidia mengenyo wa chakula. Kwangu chakula ni chajioni si situ kuhisi kushiba. Bali ni wakati wa kupumzika baada ya siku ndefu kufurahia mlo kwa utulivu na kujali hafi ya angu kwa kuchagua vyakula ninavyo nipa nguvu bila kuwathiri usingizi wangu.

Ndio, napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunipeleka katika dunia ya kufikiria ilio jaa ubunifu. Mshangao na mafumbo. Hadithi za aina hii hunifanya nitumie fikra zangu zaidi na kunisaidia kuona mambo kwa mtazamo tofauti na wa kawaida. Kupitia hadithi za ajabu naweza kujifunza maadili kama ujasiri, matumaini na uvumilivu, hata kama matukio yanayoelezwa si ya ukweli. Pia hunipa burudani na kunisaidia kupunguza msongo wa maazo baada ya siku ndefu ya kazi au masomo. Ninapozisoma au kuzisikiliza huhisi kama nina safiri kuenda ulimwengu mwingine ambapo kila kitu kinawezekana. Kwa ujumla, hadithi za ajabu hunipa furaha, hunikuza ubunifu wangu na hunifanya nipende zaidi kusoma na kusikiliza simulizi zenye maana na mvuto.

Programu ni nazo tumia mara nyingi ni WhatsApp, YouTube na Google kwa sababu ndizo huu ni saidia zaidi katika mawasiliano, burudani na kupata taarifa. WhatsApp ni naitumia kuwasiliana na familia, marafiki na watu wakikazi kupita ujumbe na simu za sauti au video. Youtube huunipa burudani na pia maarifa kwani napenda kutazama vipindi vya elimu muziki na mafunzo mbali mbali ngungu ni Google ni naitumia kila siku kutafuta habari, kufanya utafiti ndogo na kupata majibu ya maswali yangu ya haraka. Bali na hizo pia hutumia barua pepe na programu za mtandao ya kijamii ili kubaki nikiunganishwa na watu na taarifa za dunia. Kwa ujumla, programu hizi zimekua sehemu muhimu ya maisha yangu kwa sababu huu ni rahisishia kazi, huu nipa burudani na kunisaidia kujifunza mambo mapya kila siku.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya kwa sababu huo hunipa fursa ya kujifunza tamaduni tofauti na kupanua ladha zangu za chakula. Kila chakula kipya ni nachoonja, unifanya ni hisi kama ni nasafiri bila kuondoka nyumbani. Kwani vyakula huonyesha sana utamaduni na mtindo wa maisha wa watu mbalimbali. Kupitia kujaribu vyakula vipya nimejifunza kupenda viungo na ladha ambazo hapo awali si kuzifahamu na hilo unifanya niwe mwepesi wa kubadilika na kufurahia mambo mapya. Pia ninaona ni njia nzuri ya kufunja ukawaida wa kula chakula kile kile kila siku. Kwa ujumla, kujaribu vyakula vipya huniongeza furaha, hunifungua mawazo na hunifanya niwe na mtazamo chanya kuhusu utafauti wa tamaduni na maisha.

Kuwatia moyo wenzangu ni jambo ninalo lichukulia kwa uzito kwa sababu na amini maneno na matendo madogo ya naweza kuleta mabadiliko makubwa kwa mtu. Mara nyingi huwanza kwa kuwasikiliza kwa makini wanapo shiriki changamato zao bila kuwa hukumu ili wajisikie kueleweka na kudhaminiwa. Pia, hutumia maneno ya kutia moyo kama kuwakumbusha uwezo wao, juhudi walizo wahi kufanya na mafanikio yao hata kama ni madogo. Ninapo pata nafasi hujaribu kusaidia kwa vitendo kama kushirikiana nao katika kazi au kuwapa ushauru unao weza kuwasaidia kusonga mbele. Zaidi ya yote hujitahidi kuwa mfano mzuri kwa kufanya kazi kwa bidii, kuwa na mtazamo chanya na kuonyesha kwamba kushindwa si mwisho bali ni sehemu ya kujifunza na kukuwa.

Ninapendelea mazingira ya kazi yenye mpangilio mzuri, utulivu na ushirikiano wa kikundi kwa sababu yanahimiza ufanisi na kuongeza motisha ya kufanya kazi vizuri. Mazingira kama haya yanahusisha kuwa na ofisi au sehemu ya kazi safi na yenye mwanga wa kutosha, viti na meza zinazofaa, na teknolojia au zana zinazorahisisha kazi. Pia, napenda wenzangu wawe na mawasiliano mazuri, wakishirikiana na kusaidiana badala ya kutoelewana, kwani hii hufanya kazi iwe ya kupendeza na yenye matokeo chanya. Mazingira yenye hofu, msongo au ukosefu wa mpangilio hudhoofisha morali na ufanisi, hivyo si chaguo langu. Kwa jumla, napendelea mazingira ya kazi ambayo huchochea ubunifu, ushirikiano, nidhamu na hisia ya kuwa sehemu ya timu inayofanikisha malengo pamoja.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, hatua ya kwanza ninayofanya ni kutambua tatizo kwa ufasaha ili kuelewa ni msaada gani hasa unaohitajika. Baada ya hapo, huwasiliana na wenzangu au msimamizi wangu kwa heshima na kwa uwazi, nikieleza changamoto ninayokubaliana nayo na kuuliza ushauri au mwongozo wa suluhisho. Pia, huangalia kama kuna rasilimali au nyaraka zinazoweza kunisaidia. Kabla ya kuuliza msaada ili kuhakikisha kuwa na jaribu kwanza kwa uwezo wangu. Mara nyingi kushirikiana na wengine kunasaidia kupata mtazamo mpya, kupunguza makosa na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Zaidi ya yote ninahakikisha kuwa siogopi kuuliza msaada kwa wakati kwani kufanya hivyo husaidia kuimarisha uhusiano wa kikazi, kujifunza na kufanikisha majukumu bila kuchelewesha kazi.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia rahisi lakini zenye maana kama vile kula pamoja. Kuzungumza kuhusu siku zetu na kushirikiana katika shughuli za nyumbani. Wakati mwingine, hupenda pia kutazama filamu au vipindi vya televishini pamoja. Jambo linalotupa nafasi ya kucheka na kupumzika kama familia. Zaidi ya hayo, napenda kutumia muda wa mwisho wa wiki, tukitembelea jamaa au kushiriki katika sherehe za kifamilia kwa sababu huniongeza ukaribu na mshikamano. Kwangu muda na familia si tu kuhusu kuwa pamoja kimwili bali ni kuhusu kusikilizana kuonyesha upendo na kuimarisha uhusiano. Hata mazungumzo mafupi yanaweza kuwa na thamani kubwa ikiwa yanafanyika kwa upendo na heshima na ndio maana nathamini sana kila fursa ya kuwa karibu na watu ninaowapenda zaidi.

Ndiyo, mara kwa mara hutoa sadaka au michango kwa sababu ninjia ya kusaidia wengine na kuonyesha shukrani kwa yale niliyo ya pata. Hii inaweza kuwa kwa kanisa, jumuia au miradi ya msaada wa watu wasio jiweza na inafanya nijiskie kuwa nina mchango chanya katika jamii. Kuhusiana na dini au maadili kutoa sadaka kuna nifundisha kuwa mwenye huruma, kujitolea na kushirikiana na wengine badala ya kufikiria maisha kwa faida binafsi tu. Pia hutoa fursa ya kujenga mshikamano na watu wa karibu na jamii kwani michango mara nyingi huunganisha watu katika malengo ya pamoja. Kwa ujumla, kutoa sadaka au mchango si kitendo cha kifedha. Bali pia, ninjia ya moyo, upendo na kujenga jamii yenye mshikamano na pia jamii inayopenda kusaidiana kwa pamoja.

Hiyo napenda kupiga picha kwa sababu ni njia nzuri ya kuhifadhi kumbukumbu. Na kunasa nyakati muhimu katika maisha. Kupitia upigaji picha naweza kurekodi matukio ya furaha kama sherehe za kifamilia safari au wakati na marafiki na kuyatazama tena badae ili kumbuka hisia nilizo kuwa nazo. Pia, hunisaidia kuona dunia kwa jicho tofauti kwa kuzingatia maeleza madogo ambayo huwenda ningeyapuuza kama mandhari ya asili, tabasamu, la mtu au rangi za mazingira. Kupiga picha hunikuza ubunifu wangu na kunifanya nijifunza kuvumilia na kuchunguza zaidi kabla ya kubonyeza kamera. Kwa ujumla, ni shughuli inayonipa furaha inaniwezesha kueleza hisia bila maneno mingi na kunisaidia kuunganisha kumbukumbu za maisha katika picha zenye maana.

Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na kunahifadhi muda mwingi ukilinganisha na kwenda dukani. Kupitia ununuzi wa mtandao, naweza kulinganisha bei kuona maelezo ya bidhaa na kupata bidhaa ambazo huenda zikiwa hazipatikani karibu nami. Pia, ni rahisi kwa sababu ninaweza kufanya manunuzi saa yote hata nyumbani bila kufata ratiba ya maduka ya kawaida. Zaidi ya hayo, ununuzi mtandaoni hutoa njia za malipo salama na mara nyingi pia kuna kuja na huduma za wasafirishaji. Jambu linalorahisisha kupata bidhaa kwa urahisi. Kwa ujumla, kununua mtandaoni kunanipa urahisi, hufanya maisha ya kila siku kuwa rahisi na kunarahisisha kupata bidhaa na huduma ninazohitaji bila usumbufu mkubwa.

Na pendelea kusoma zaidi kwa sababu kuna nipa nafasi ya kujifunza, kupanua uwelewa na kugundua mawazo mapya bila vikwazo. Kusoma huu ni kuna niruhusu kugusa dunia tofauti, historia tamaduni na mitazamo ya watu wengine. Jambo linalo ongeza maarifa yangu na kunifanya nijisikie akili zangu zinafanya kazi. Hata hivyo, pia napenda kuandika kwani kunatua fursa ya kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kutafakari, na kuunda maudhui ya nayo weza kusaidia wengine au kunikumbusha nilicho jifunza. Kuandika kuna nifanya niwe mbunifu na kutoacha mawazo ya kienda bure. Kwa ujumla, kusoma kuna jenga msingi wa maarifa na mwanga wa fikra, huku kuandika kuna saidia kuyatilia manani na kuyashirikisha. Hivyo, napenda kuchanganya zote mbili ili kupata faida kamili ya elimu na ubunifu.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video kwa kiasi kwa sababu ninjia nzuri ya kujiburudisha na kupumzika bada ya kazi au masomo. Michezo ya video unisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie ni mefurahi na nikiwa huru kwa muda mufupi. Pia, huu saidia kukuza ujuzi kama umakini, utatuzi wa matatizo na kufanya maamuzi ya haraka. Hasa katika michezo inayo hitaji, mikakati, na ushirikiano na wengine. Hata hivyo, ujitahidi kucheza kwa mipaka ili ischukue muda mwingi unaweza kutumika katika shugli muhimu zaidi. Kwangu, michezo ya video ni burudani tu siki tucha msingi. Na ninapo itumia vizuri, uniongeza furaha, unipa nafasi ya kushirikiana na marafiki, na pia unisaidia kupumzika kia kili.

Napendelea chakula kisicho mafuta kwa sababu ni chenye afya na huchangia kudumisha mwili wangu katika hali nzuri. Chakula chenye mafuta mara nyingi huongeza hatari ya matatizo ya kiafya kama shinikizo la damu, kolestro kubwa na kuongezeka uzito hivyo napendelea kuepuka vyakula hivyo mara kwa mara. Badala yake, napendelea vyakula vilivyo na virutubushi vingi kama mboga, matunda na nafaka kamili na protini safi kama samaki au kuku. Ambavyo vinatoa nguvu bila kuathiri afya yangu. Hata hivyo, siwezi kukanusha kuwa marachache napenda kufurahia vyakula vyenye mafuta kama chipsi au pizza, lakini kwa wastani napendelea kula chakula kisicho mafuta. Kwa ujumla, kuchagua chakula kisicho mafuta, kunafanya nijisikie mzima, nikiwa na afya bora na kinasaidia kudumisha mtindo wa maisha wenye usawa.

Kulinda mazingira ni jambo ninalozingatia kila siku kwa njia ndogo ndogo lakini zenye maana. Kwanza huchagua kutumia raslimali kwa busara kama maji na umeme ili kuepuka upotevu. Pia hujaribu kupunguza taka kwa kuchagua kutumia bidhaa zinazoweza kutumika tena au kuzitupa kwenye sehemu zinazofaa za kuchakata taka. Mara nyingine hushirikiana katika shughuli za kusafisha maeneo ya jirani au kushiriki katika kampeni za kijami zinazo lenga kuelimisha watu kuhusu umuhimu wa mazingira. Zaidi ya hayo hupendelea kutumia usafiri wa pamoja au kutembea kwa miguu kadri inavyowezekana ili kupunguza uchafuzi wa hewa. Kwa ujumla, hatua hizi ndogo hunisaidia kuwa na tabia yenye uwajibikaji, kunisaidia kulinda afya ya dunia na kutoa mfano mzuri kwa wengine kuhusu jinsi ya kushirikiana kulinda mazingira yetu.

Mikate ya aina ninayopenda zaidi ni ile iliyotengenezwa kwa ngano kamili kwa sababu yana afya zaidi na hunisaidia kupata nishati ya kudumu. Mkate wa ngano kamili una nyuzinyuzi nyingi ambazo husaidia mmeng'enyo wa chakula na kunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Pia napenda mkate wa kahawia au wenye mbegu kama ufuti na alizeti kwa sababu una ladha nzuri na virutubisho zaidi. Wakati mwingine hufurahia pia mkate mweupe, hasa ukiwa umechomwa na kupakwa siagi au asali, lakini siupendi sana kuutumia kila siku kwa sababu hauna virutubisho vingi. Kwa jumla, napendelea mkate wenye afya, usio na sukari nyingi, na unaosaidia mwili wangu kupata nguvu bila kuathiri afya yangu.

Maafanikio ya binafsi ni nayo dhamini kazini ni pale ni napo weza kutimiza majukumu yangu kwa ufanisi, kufanikisha malengo ya timu na kupata matokeo chana ya nayo onekana. Hii inaweza kuwa kukamilisha mradi kwa wakati, kusaidia wenzangu kutatua changamoto au kuboresha utendaji wa kazi kwanjia yoyote ile na pia na penda pia pale ni napopata pongezi kutoka kwa wateja wenzangu au wasimamizi. Kwani kunadhibitisha juhudizangu na kunipamotisha ya kufanya zaidi. Zaidi ya hayo, mafanikio ya haya huu niwezesha kujijenga kitaaluma kuongeza ujuzi wangu na kunisaidia kuwa kielelezo kizuri kwa wenzangu. Kwa ujumla, napenda mafanikio ya nayo jumuisha ushirikiano ubora wakazi na ufanisi wa matokeo kwa sababu huthi bitisha kuwa juhudi zangu haziko bure na zinachangia maendeleo ya pamoja.

Na ninaposhughulikia wateja, ninazingatia kuwa ninawakaribisha, niko na heshima na mimi ni mtulifu ili kuhakikisha wanahisi kuthaminiwa na kueleweka. Kwanza, mimi husikiliza kwa makini mahitaji, maswali au malalamiko yao bila kuvuruga. Ili kupata picha kamili ya changamoto wanazo kubaliana nazo. Baada ya hapo, hutoa maelezo wazi, sahihi na enye heshima kuhusu huduma au bidhaa zinazo patikana ni kihakikisha wateja wanapata ufahamu wa kutosha. Mara nyingine, hujaribu kutatua matatizo yao haraka, haraka iweze kanavyo au kuwasiliana na mtu sahihi ili kupata suluhisho la haraka, lenye tija. Zaidi ya hayo, hujitahidi kuonyesha tabasamu na uvumilivu hata wakati wateja wako na hasira au wakiwa na shaka. Kwa ujumla, ni umuhimu kwa mimi kwa kikisha wateja wanaridhika, wanahisi kuwa kipa umbele na kuwa na uzoefu chanya ambao unaejnga uaminifu na heshima.

Kwa kawaida, ninalala kati ya masaa saba hadi nane kwa siku, kwa sababu nadhani ni kiwango kinachokithi mahitaji ya mwili na akili yangu. Kulala hunisaidia kupumzika kikamilifu, kurekebisha nguvu za mwili na kurudisha umakini na uwezo wa kufanya kazi au masomo siku inayofuata. Hiyo mzuri na usingizi uwe wa ubora. Kwa upande mwingine, wakati nina shughuli nyingi yao msongo wa mawazo, hupata usingizi mdogo, kidogo, lakini huwa na jitihada kurudisha muda wa kawaida baadaye. Kwa ujumla, kulala masaa hayo kunanisaidia kuwa na afya bora, nikiwa makini mwenye nguvu. Na hisia nzuri za akili na mwili kwa shughuli za kila siku.

Ninakumbuka mwalimu wangu wa kiswahili shuleni, kwa sababu alikuwa na mbinu za kipekee za kufundisha ambazo ziligusa akili na moyo wa wanafunzi. Alikuwa mwalimu mwenye subira na aliyejitahidi kuelewa kila mwanafunzi. Akihakikisha kila moja anapata nafasi ya kuuliza maswali na kuelewa somo vizuri. Pia alitumia hadithi, michezo ya maneno na mashindano ya kusoma ili kufanya masomo kuwa ya kufurahisha na ya kukumbukwa. Niliyekumbuka zaidi ni jinsi alivyo tufundisha, sio tu elimu ya kitaaluma. Bali, pia maadili ya heshima, nidhamu na kujituma. Kwa kweli, mwalimu huyu alihanihamasisha kupenda kusoma na kuandika. Jambo lililoathiri sana jinsi ninavyokabiliana na elimu na maisha hadi leo. Kumbu kumbu zake ni chungu mzima, la mskumo na hofu ya kujifunza bila kuchoka.

Ndiyo, nimewahi kwenda maonyesho ya sanaa mara kadhaa na kila tukio limekuwa la kipekee na la kufurahisha. Katika maonyesho yao, hayo, huwa na nafsi ya kuwana kazi za wasani mbali mbali kutoka michoro, sculpt na hadipicha za ushairi, ulio utafisiriwa kwa vipande vya sana. Hii, hunipahisia ya kuvutiwa na kuha masishwa, lakini ninaona ubunifu na fikra za kipeke zi na vyo. Zina vyoibuka kwanjia za kazi sana. Zaidi ya hayo, maonyesho ya haya huu ni panafasi ya kujifunza kuhusu tamaduni tofauti, mitindo ya sana na historia ya michoro au kazi fulani. Maranyi ingi pia hukutana na watu wenye mtazamo kama yangu, jambo linalo ongeza mazungumzo ya nyemana na mitazamo mipya. Kwa ujumla, maonyesho ya sana ni burudani, elimu na chanzo cha msukumo wa ubunifu na kufikiria kwa kina.

Ninawianisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kuweka mipaka wazi na kupanga ratiba inayosaidia kushughulikia majukumu yote bila kupoteza muda au nguvu. Kwanza hufanya orotha ya kazi muhimu za kila siku na kuzitenga kwa muda maalum ili nisije nikachanganya kazi na shughuli za kibinafsi. Pia hupanga wakati wa kupumzika, burudani na kuwa na familia au marafiki kwani ni muhimu kwa afya ya akili na mwili. Mara nyingine hutumia teknolojia kama kalenda za dijiti na arifa ili kukumbusha majukumu muhimu na kuhakikisha sifanyi kazi siku mzima bila lazima. Zaidi ya hayo hufanya jitihada za ya kuwacha kazi pale inapokomaa ili nijipatie muda wa kupumzika, kufanya mazoezi au kushughulikia masuara ya kibinafsi. Kwa jumla, uwiano huu unaniwezesha kuwa na afya bora, kuwa na ufanisi kazini na kufurahia maisha ya kibinafsi kwa amani na kuridhika.

Kati ya kunyoa na kuvaa ndevu, napendelea kunyoa kuliko kuvaa ndevu kwa sababu hunifanya nijisikie nikiwa nadhifu na mwenye mpangilio mzuri. Kunyoa hunisaidia kuonekana msafi hasa katika mazingira ya kazi au mikutano wa mikutano rasmi ambapo muonekano wa kitaalamu ni muhimu. Pia ninaona ni rahisi zaidi kutunza uso ulio nyolewa kuliko ndevu kwa sababu hauhitaji muda mwingi wa kupamba au kutunza. Hata hivyo, ninaelewa kuwa watu wengine hupendelea kuvaa ndevu kwa mtindo au sababu za kitamaduni na kijami. Kwangu binafsi, kunyoa hunipa kujiamini, hunifanya nijisikie mwepesi na hunisaidia kudumisha muonekano ninaupenda bila usumbufu mwingi.

Napenda kuamka na jua na pia kulala mapema kwa sababu hunisaidia kuwa na ratiba nzuri. Na mwili wenye mpangelio mzuri. Kuamka mapema hunipa muda wa kupanga siku yangu, kufanya mazoezi madogo au kutafakari kabla ya kuanza shughuli za kawaida. Pia kunanisaidia kuwa na utulivu wa akili na kuanza siku nikiwa na nguvu na motisha. Kulala mapema, kwa upande mwingine, hunifanya nipate usingizi wa kutosha. Jambo linaloimarisha afya ya mwili na akili. Ninapofuata mtindo huhisi nina muda wa kutosha kwa kazi familia na burudani bila kuchoka sana. Kwa ujumla, kuamka na jua na kulala mapema hunisaidia kuishi maisha ya nidhamu. Ufanisi na usawa mzuri katika kazi na mapumziko.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio kwa sababu ni chanzo kizuri cha habari, burudani na elimu. Kupitia radio, naweza kufuatilia matukio ya sasa, kusikiliza vipindi vya mijadala na kupata taarifa muhimu zinazohusu jamii na dunia kwa ujumla. Pia, napenda vipindi vya mziki kwa sababu hunisaidia kupumzika na kubadilisha hali ya hisia. Hasa ninapo kuwa na kazi nyingi au, ninaposafiri. Radio inaupekee wake kwa sababu hata bila interneti bado naweza kupata taarifa na burudani kwa urahisi. Kwa zaidi ya hayo, sauti za watangazaji na mazungumzo ya moja kwa moja, hunifanya nijisikie kama niko karibu na jamii. Kwa ujumla, kusikiliza radio ni desturi nzuri kwangu kwa sababu hunipa maarifa, huniburudisha na kunifanya nijihisi nimiunganishwa na watu wengine.

Napenda kushereherekea mafanikio ya timu kwa njia ya kuonyesha shukrani furaha na kutambua jitihada za kila mshirika. Maranyi ingi ufanya hili kwa kupongezana maneno ya pongezi, kushiriki keki ya uvinyuaji kidogo kazini, au kupanga chakula chapamoja hili kusharekea mafanikio ya hatimu.

Napenda kusoma vitabu vya aina mbali mbali hasa vile vinavyo husiana na hadithi za kusisimua elimu na maendeleo binafsi. Hadithi za kusisimua hunivutia kwa sababu hunisaidia kuingia katika ulimwengu wa kipekee kuvutia akili na hisia na kunifundisha maadili kama ujasiri uvumilivu na matumaini. Vile vya elimu hupanua uwelewa wangu kuhusu historia, sayansi au jamii jambo linalo ongeza maarifa yangu na kunisaidia kuwa na mtazamo mpana wa dunia. Vitabu vya maendeleo binafsi upatia muongozo wa kuboresha tabia, ujuzi na mawasiliano na mbinu za kufanikisha malengo ya kibinafsi na ya kazi. Kwa ujumla, napenda vitabu vinavyo niletea burudani, maarifa na mskumo kwani kila aina hunisaidia kuishi maisha yenye. Ufahamu na kuendeleza fikra zangu kwa njia chanya.

Kinacho nipa motisha kazini ni mchanganyiko wa malengo ya kufanikisha, kudhaminiwa na kuona matokeo chanya ya juhudi zangu. Napata motisha pale ninapo kamilisha kazi kwa ufanisi na kuona matokeo yake yakinufaisha timu, wateja na shirika kwa jumla. Pia, maneno ya pongezi, shukrani au kutambuliwa kwa juhudi zangu na wasimamizi au wenzangu, hunipa hisia ya kudhaminiwa na kuhamasika kufanya kazi. Changamoto zinazohitaji akili, ubunifu au mbinu mpya pia hunipa msukumo, kwani hufanya kazi kuwa ya kuvutia na si ya kurudia tu. Zaidi ya hayo, kuona maendeleo yangu binafsi na kujifunza mbinu mpya kazini, kunachangia motisha kwa ujumla. Motisha yangu inatokana na kwa ujumla, motisha yangu ilatokana na mchanganyiko wa mafanikio, pongezi, changamoto na kujifunza yote yanayoweza, na kujifunza yote yanafanya kazi kuwa enyemano na kuridhisha.

Nyama ninayoipenda zaidi ni samaki, kwa sababu ni laini yenye ladha nzuri na enye virutubishi vingi inavyo saidia mwili kuwana afya bora. Samaki hutoa proteini ni ya ubora wajuu na mafuta yenye afya kama omega tatu ambayo husaidia moyo, akili na mishipa. Napenda hasa samaki waliopikwa kwanjia rahisi kama kukaangwa kidogo au kuchemshwa. Lakini hu unasa latha yakiasili bila kupoteza virutubishi. Mbara nyingine, napenda pia nyama, ya kuku lakini kwa kiasi. Kwani haina mafta mengi kama nyama nyekundu na pia ni rahisi kupika kwa haraka. Kwa ujumla napendelea nyama ilio safi, yenye latha nzuri na yenye faida za kiafia. Na samaki hua kipa mbele changu kikuu, kwa sababu hu nisaidia kudumisha afya na kuwa na mulo wenye usawa.

Sera ya kampuni ninayiona muhimu ni ile inayohimiza maadili, uwazi na usawa kazini. Sera kama hii, utuwa mungozo wa jinsi wafanyi kazi wanavyo takiwa kufanya kazi kwa wadilifu, kueshimiana na kushirikiana bila ubaguzi. Pia, sera ya usalama na afya kazini ni muhimu sana kwani inahakikisha wafanyi kazi wanachugulikia machukumu yao kwa usalama, kupunguza ajali na kudumisha afya yao. Sera za mafunzo na maendeleo pio ni muhimu kwa sababu hutowa fursa ya kwa wafanyikazi kujifunza ujuzi mpya, kuendeleza taluma zao na kufanikisha malengo ya kampuni. Kwa jumla, sera yote inayo linda haki usalama na maadili na maendeleo ya wafanyikazi ni msingi wa kampuni yenye mafanikio na inaimarisha morali na ufanisi wa timu.